Tunda langu la kupendezwa zaidi ni embe kwa sababu lina ladha tamu na harufu nzuri, inachanganya ubichi na utamu wa asili. Ninapenda zaidi kula embe likiwa limeiva vizuri, laini na lenye maji mengi. Kwa mara nyingi, nikilikata vipande au kulila tu bila kuongeza chochote. Kitu kinachonifuraisha kuhusu embe ni namna linavyoweza kuliwa katika njia mbalimbali kama juisi, saladi ya matunda au hata kupikwa kwenye baadhi ya mapishi ya kitamaduni. Pia unikumbusha majira ya joto na mazingira ya nyumbani kwa ni mara nyingi matunda haya upatikana kwa wingi wakati huo na mara nyingine uleta hisia za pamoja wakati wa familia au marafiki wanapulishiriki. Zaidi ya ladha yake napenda pia kwamba embe lina vitamini nyingi hasa vitamini C na A ambazo husaidia kuongeza nguvu na afya ya mwili.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalohusisha na kutatua matatizo na kubuni suluhisho bunifu kwa changamoto zinazojitokeza katika mazingira ya kazi. Ninapofanya kazi inayohitaji kuchambua hali kutafakari mbinu mbadala na kushirikiana na wenzangu ili kufikia suluhisho bora. Nahisi natoa mchango wenye maana na ninaongeza thamani katika timu. Napenda pia majukumu yanayohusisha mawasiliano na utaratibu kwani yananiwezesha kuleta watu pamoja kuimarisha ushirikiano na kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya pamoja. Zaidi ya yote ninapenda majukumu yanayochochea ukuaji yale yanayonifanya nijifunze vitu vipya. Najipime uwezo na nione maendeleo katika taaluma na utu wangu kwa kuwa hunipa motisha na kunifanya nijihisi nina kusudi kazini.

Wakati wa baridi kali huwa na jitahidi kujilinda na pia kuendelea na shughuli zangu kwa utulivu. Kwanza napenda kuvaa mavazi mazito ya kuongeza joto kama sweta, koti, koti nene, socks nzito za tekichi, ili mwili ubaki na joto muda mrefu. Mara nyingi mimi hukaa ndani zaidi kuliko kawaida nikijipatia, kikombe cha chai, kahawa au supu ya moto ambao hunisaidia, kunifanya nijisikie vizuri na kunipunguzia baridi. Napenda pia kutumia blanketi nene wakati wa kupumzika au kusoma na kama nina kazi za kompyuta huzifanya sehemu yenye joto na bila upepo. Wakati mwingine mimi husikiliza mziki au kutazama filamu ili kuzingatia kitu kingine badala ya baridi. Ninajaribu pia kuendelea kusonga mwili kama kufanya mazoezi mepesi au kunyoosha viungo kwa sababu mwili unapokuwa katika harakati huzalisha joto la kutosha. Changamoto kubwa wakati wa baridi ni uvivu na kutojisikia kufanya mambo mengi. Lakini mimi hujiepushia hilo kwa kupunga, kupanga, shughuli ndogo ndongo ili nisiache majukumu yangu. Kwa ujumla lengo langu wakati wa baridi kali ni kubaki na joto. Kwa na afya na kuendelea na maisha bila kuathiriwa sana na hali ya hewa.

Mara nyingi mimi hutumia programu za simu ambazo hunirahisishia mawasiliano, kazi na hunisaidia kujifunza kila siku. Kwenye mawasiliano napendelea kutumia whatsapp na telegramu kwa sababu zinafanya iwe rahisi kuwasiliana haraka na watu na pia kuhifadhi kumbukumbu za mazungumzo. Kwa kazi na kupanga majukumu, mimi huwa natumia programu kama google keep na kalenda hunisaidia kupanga ratiba, kuweka vikumbusho na kufuatilia malengo yangu ya kila siku. Ninapotaka kujifunza au kutafuta taarifa, mimi hutumia kromu pamoja na programu za kusoma makala na nyaraka ili kuongeza maarifa. Pia kuna programu za muziki na kupumzika kama Spotify na YouTube ambazo huchangia kupunguza msongo wa mawazo wakati wa mapumziko. Kwa ujumla, mimi huchagua programu ambazo zina manufaa kwa maisha yangu ya kila siku.

Mimi hujiona zaidi kama mtu wa kuamka mapema kwa sababu wakati wa asubui huwa kuna utulivu, hewa safi na mazingira isiyo na usumbufu. Jambo linalo nifanya niwe umakini na tija zaidi katika kazi au mipango yangu ya siku. Ninapoweka kengele na kuanza siku mapema hua na muda mzuri wa kupanga majukumu yangu kutafakari na kuanza shughuli zangu nikiwa na akili iliyotulia bila kukimbizana na muda. Hata hivyo kuna nyakati mbapo mimi hulazimika kufanya baadhi ya mambo yangu usiku kama vile kutimiza kazi haukusoma. Lakini bado nahisi ubora wa mawazo yangu huwa huwa mkubwa zaidi ya asubuhi kuliko wakati wa usiku. Kuamka kwaangu mapema kumenisaidia kujenga nidhamu kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya ya kujituma kimaisha.

Lugha ningependa kujifunza zaidi ni lugha ya kijapani. Kwanza kijapani ni lugha iliyo na utamaduni, mpana sana. Unahusishwa na historia, fasihi, muziki, teknolojia na mila zao za heshima. Kujifunza ya lugha hii kunanivutia kwa sababu inahitaji uvumilivu, nidhamu na umakini. Hivi inanisaidia kuongeza uwezo wa kufikiri kwa kina na kutatua changamoto kwa taratibu. Pili kiJapani kina mfumo wa maandishi unaojumuisha, hiragana, katakana na kanji. Hii inanifanya nione kama changamoto wa kupanua uwezo wa kumbukumbu na na kutofautisha alama mbalimbali zenye maana tofauti kulingana na muktadha. Kupitia kujifunza mifumo hii mitatu, mtu anaweza kuelewa vizuri jinsi lugha inaweza kujengwa kwa namna na tofauti na tulizozoea katika kiswahili au kingereza. Sababu nyingine ni kwamba kiJapani ni muhimu sana katika ulimwengu wa teknolojia na ubunifu. Makampuni mengi makubwa ya teknolojia, magari, michezo, video na roboti ya natoka Japani. Kujua lugha hii kunafungua milango ya mawasiliano ya moja kwa moja na vianzo vya maarifa, utafiti na ubunifu na endelea nchini humo bila kutegemea tafsiri. Pia kuna rahisisha kufuatilia tamaduni zao kama vile anime, manga na filamu katika lugha ya asili na kuelewa maana ilionuiwa kikamilifu. Zaidi ya hapo kujifunza kijapani kunasaidia kukuza ustadi wa mawasiliano ya kufuka tamaduni. Unajifunza jinsi ya kuonyesha heshima kupitia lugha, matumizi ya heshima, namna ya kuongea kulingana umri au nafasi ya mtu. Na pia kuelewa tabia yao ya kufanya kazi kwa bidii na kwa umoja. Haya yote yanapanua mtazamo wa dunia na kukuza uwelewa wa tofauti wa watu. Kwa ujumla ningependa kujifunza kijapani kwa sababu ni changa moto, ni tajiri kita maduni, ina manufaa kitaaluma au kiubunifu na inanisaidia kujenga uwezo mpana wa kufikiri na kuelewa ulimwengu kwa njia tofauti.

Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi ni usanifu wa mtandao na programu za kompyuta. Huu ni ujuzi unaohusisha kutengeneza na kuelewa programu kuboresha miundo wa mtandao na kutumia teknolojia kwa njia za ubunifu. Sababu ya kupendelea ujuzi huu ni kwamba dunia ya sasa inategemea teknolojia sana na kujua jinsi ya kuunda na kutumia programu. Kuna nipa uwezo mkubwa wa kuunda solution la matatizo halisi kuongeza ufanisi na kupata fursa za ajira. Pia ni ujuzi unaochanganya fikra za kimkakati, ubunifu na ufahamu wa teknolojia kwa pamoja. Jambo ambalo lina nifanya niwe na shawuku kubwa. Kwa upande mwingine, nimesha wahi kujaribu kujifunza ujuzi huu kidogo kwa kuangalia mafunzo ya mtandaoni na video za kuelezea misingi ya programu na mtandao. Ingawa nilijaribu bado sijafika kiwango cha kitaaluma na ninaona bado kuna mengi ya kujifunza na kuendeleza. Njia ninayopendela kujifunza ni kujiandaa kwa mpango dhabiti wa masomo kuanza na miradi mdogo ya vitendo, kisha kuungana na vikundi vya kujifunza au jumuiya za mtandaoni ili kupata mrejesho na majadiliano. Pia ningepanga muda wa kila siku au wiki kwa mazoezi ya vitendo, mfano kuunda programu ndogo au kuchambua mtandao wa data. Kwa maoni yangu, wakati mzuri wa kuanza ni sasa hivi, kujiwekea ratiba ya kujifunza na kuanza kidogo kidogo kuna saidia kuunda msingi dhabiti na kadri ninavyoendelea nitaweza kufikia kiwango cha kitaaluma. Ujuzi huu hutanisaidia katika maendeleo binafsi, kielimu na kitaaluma na pia kunipa fursa kubwa ya kuunda suluhisho la ubunifu katika maisha yangu ya siku zijazo.